Napenda kwenda madukani siku ya za jumapili za wiki. Maduka nao penda kwenda ni kama maduka yakununua vitu vibinafsi vya nyumbani, maduka yakununua vitu vya jumla na reja reja. Madukani mengi ni kama kwa mangi napenda kwenda kwa mangi maana napata kununua bidhaa za kunitosha na kumufla.